Nafanya nini kuongesha uzalishaji? Uzalishaji na kwanza nakuwa makini na huo uzalishaji. Lakini pia ndani ya uzalishaji wangu ufwatilia kwa kila hatua juu ya huo uzalishaji, huo wa kifedha. Lakini na juhudi pia. Bila juhudi siwezi nikaongeza uzalishaji wangu au nikapanua uzalishaji wangu. Bidii katika uzalishaji huwa inasaidia sana.

Katika orimpiki napenderea sana mchezo kuendesha magari Mchezo kushindana baina ya moja na mwingine namna ya kuendesha magali Magali ni kati ya kitu ambacho uwa napenda sana kuendesha gari rang rang, kuendesha rang, kuendesha gari napenda sana mchezo wa magari na ni kiona tu ndani ya orimpiki, kiona tu magari ya kiwa naendeshwa Ujisikia fula, ujisikia, ujisikia viema Palina poona uakiendesha magari na yule anae shinda Uwana jiskia viema.

Napenderea sana baridi kiasi. Joto siyo sana, lakini napenderea sana baridi kiasi. Baridi inanipa uafadhali wa muiri wangu. Lakini pia baridi inanipa nguvu ya kufanya kitu kwa mda mlefu. Kama nipo kazini nitafanya kazi kwa mda mlefu. Kwa hio mimi upenderea sana baridi.

Je natoa sadaka wa michango? Vyote kwa ujumla mimi huwa natoa. Sadaka, nitatoa, aidha kwenye nyumba ya ibaada. Lakini pia naweza nikatoa sadaka kwa mwitaji yeyote ili. Lakini na michango mimi hutoa michango. Naweza nikatoa kwenye jumuiya, naweza nikatoa kwenye jamii yangu, naweza nikatoa hata kazini michango. Kwa hivyo vyote kwa ujumla mimi utoa.